Nimepata kitabu mpya tangu tangu wiki mbili bado sijasoma nimekuwa na shugli nyingi leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua napenda kusoma jioni kabla kulala moyo wangu unatulia magazeti ninasoma asubuhi lakini vitabu ni kwa jioni watu wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda ni tabia nzuri kuwa hapa Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo. Kusoma kuna fungua akili kujua mambo mapya.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

Naam napenda kueka picha zangu kwenye mtandaoni. Aswa kwa mtandao wa Facebook, mtandao wa X na pia mtandao wa TikTok. Sana sana wakati ambapo nauza nguo zangu huwa napiga picha, nikiwa nimevalia hizo nguo ama hizo mavazi na kisha naweka kwa mtandao wa TikTok.

Siku za mvua uwa ni siku ngumu sana ama naheza sema ni siku mbaya kwangu kwa kuwa wakati unaponyesha uwa aikurusu utembe sehemu tafauti tafauti. Kwa mfano wakati unaponyesha huwezi enda sokoni uwezi toka vile ambavyo unataka. Ni lazima ue na mavazi kamili ya mvua na ukue na kinga ya mvua pia so wakati wa mvua siipendi kabisa manake ina nifungia kufanya kagungo muhimu.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kama vile ninavotengeza nywele yangu, nikitumia mapambo tofauti tofauti, napotengeneza uso wangu pia nikipamba na mapambo tofauti, na pia kuvalia mavazi yenye mapambo mbalimbali na kungara, kungara tu ndo shughuli ambayo unipendeza.

Kufanya kazi na timu ya mbali Tunatumia teknolojia Kwa mfano tunaeza panga mikakati na miradi zetu Tukitumia teknolojia Kwa mfano kuna google ambayo Unaeza ongea na watu ambao wako mbali na pia unaeza panga mipango zenu mkiwa pale.

Kwa jamii yangu mimi ni mwalimu Wakati ambapo nafunza wanafunzi nidhamu na pia kuwapa mafunzo tofauti ya kiteknolojia huwa nasaidia jamii maanake unapo unapo ongelesha mwanafunzi ama unapofunza mwanafunzi kwa mfano nidhamu huwa umesaidia jamii kwa kwa sehemu tofauti tofauti.

Napenda kutembea pwani manake pwani ni nyumbani Hii sababu ni kwamba pwani ina manthara ya kupendeza haswa kama unapenda maji Unapenda kutembea kando ya maji pale pwani inapendeza sana manake watu wengi wanapenda kwenda pwani kwa sababu ina mandhara nzuri kuna upepo nzuri kuna miti ambayo inapendeza.

Nimewai tembea kwa wanyama pori kwa mfano nimetembea masaimara na ilinipendeza sana kwa kuona wanyama tofauti tofauti ambayo ikopale porini po mfano kuona kama nyama kama simba ni ya inakupa mantara nzuri sana kushudia kuona wanyama wenye wanafuraisha ya.

Wakati wa baridi huwa navalia vazi nzito au vazi joto ili kuzuia baridi pia nakula chakula kingi ambacho bado ni moto pia nakaa sehemu joto ama sehemu ambayo haina baridi kwa sababu itazuia magonjwa mengine ambayo yanaletwa na baridi nanywa vinywaji moto kama vile chai kahawa.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raisi na nafuu. Lakini leo ni na mzigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Bada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri Ebu niandike orotha, nisikosa hau kitu chochote.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

Mjomba wangu anapendeza sana.

Mteja ananingojea dukani. Je mteja anataka nini?

Ninapenda mboga wa kienyeji Jee, utanunuwa mboga wa kienyeji?

Paka wangu anaitaji chakula. Amekua akilia tangu asubuhi. Nimempa chakula chajana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni, nitampa kidogo. Yeye anapenda samaki sana. Atafurahi. Lazima ni mwekee majisafi pia. Nimemwona akinyea kutoka kwenye birika la maua. Paka ni wanyama wasafi sana. Wanajitunza wenyewe. Lazima ni naitaji kusafisha sadukulake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapokaa kwenye viti vyangu. Naona anapumzika kwa amani. Wanyama wa jumbani ni baraka.

Mimi hupenda kulala mapema ndiyo ni lale niamuke mapema kwa mfano nikisha maliza kazi zangu za jioni uwa na lala wakati wa saa mbili jioni hili ni amuke mapema nijitairishe niende kazini.

Nimejifunza mengi sana pale kazini, kwa mfano nimejifunza kushirikiana na wengine na kufanya kazi kwa pamoja na wengine Nimejifunza pia kuheshimiana na wengine, haswa wakati mnapo fanya kazi pamoja, nimejifunza pia mtu hupata usaidizi kupitia kwa watu wengine.

Na'am, wakati namwaga taka yangu hua nagawa, manake kuna tofouti nyingi sana za taka. Kwa mfano, kuna taka ambayo unaweza tumia mara ya pili. Unaweza kuwa umetumia, lakini unaweza rudia kuitumia. Ya pili kuna taka kama ya vyakula, ambayo unaweza pea kuku, ama unaweza mwaga. Na pia kuna taka ambayo, haiwezi ikatumika mara ya pili.